Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile ya kuhudumia na kusaidia watu hasa kupitia taluma yangu ya farmasia. Inadhamini sana pale ninapoweza kumpa mtu ushauri sahihi wa kiafya kumsaidia kuelewa dawazake na kuona afya yake ikiboreka. Kwangu mimi, kazi yenye thamani si ile ya mshara peke, bali inayoleta mabadiliko chanya katika maisha ya wengine. Kujua kuwa mchango wangu unaweza kupunguza maumingu kuleta matumaini au hata kuokoa maisha hilo ndilo hunifanya nidhamini kazi yangu zaidi.

Napenda sanaa ya uchoraji wa hisia kwa sababu hunipa uhuru wa kutafsiri maana kwa namna yangu. Pia navutiwa na sanaa ya kiafrika hasa vinyago na sanamu kwa kuwa hubeba historia utamaduni na utambulisho. Kwa kuongeza napenda upigaji picha wa manthari ya asili na michoro ya penseli kwa sababu vinaonyesha uzuri wa mambo rahisi na umakini wa undani. Kwangu mimi sanaa ni lugha ya hisia inayozungumuza bila maneno na hunipa utulivu wa akili.

Napendelea sirwali zaidi. Surwali hunipa urahisi wa kutembea kufanya kazi na kujisikia huru bila usumbufu. Pia inanifanya nijisikie nadhifu na tayari kwa majukumu ya kila siku, hasa, kazini. Kwangu mimi, surwali ni ya vitendo zaidi na inaendana na mazingira mengi. Hunipa mchanganyiko wa starehe, mpangilio na kujiamini.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kutazama majukumu yote ya wiki nzima, kisha kuyaweka kwa mpangilio wa kipaumbele. Huwa na gawanya kazi kulingana na siku ni kihakikisha kazi muhimu zinaanza mapema wiki. Pia huwacha nafasi ya kubadilika endapo kutatokea darura au kazi zisizo tarajiwa. Kila jioni, ujitakmini kilichoka milika na kurekebisha mpango wa siku inayofwata. Kwa njia hii, nafanya kazi kwa utulivu, kwa mpangilio na kwa ufanisi zaidi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuwa karibu nao, kuongea, kushiriki chakula na kucheka pamoja. Huo ni muda wa kuimarisha uhusiano na kuelewana zaidi bila presha za kazi au majukumu mengine. Pia hupenda kutoka nao kutembea kidogo au kukaa nyumbani, tukifanya mambo rahisi kama kutazama au kusimulia yaliyojiri siku nzima. Kwangu mimi, muda na familia ni hazina hunipa nguvu furaha na msingi imara wa maisha.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni kemia napenda kemia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi kuanzia muundo wa dawa hadi athari zake mwilini. Hunipa msingi wa kufikiria kwa kina na kufanya maamuzi sahihi hasa katika taaluma yangu. Pia ninapenda biolojia kwa kuwa hunisaidia kuelewa mwili wa binadamu na jinsi mifumo yake inavyofanya kazi. Kwa ujumla, masomo ya sayansi hunipa maarifa ya vitendo na kunifanya nithamini uhusiano kati ya sayansi na maisha ya kila siku.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na uendelezaji wa taaluma ya famasia hasa katika ushauri wa wagonjwa, usimamizi salama wa dawa na huduma za kinga ya magonjwa. Mafunzo haya yatanisaidia kuwahudumia watu kwa ufanisi zaidi na kwa kujiamini. Pia, ningependa mafunzo ya teknolojia katika afya kama matumizi ya mifumo ya kidigitali kazini pamoja na mafunzo ya mwasiliano na uongozi. Kwangu mimi, kujifuza kazini ni mchakato endelevu unaonisaidia kukua kuboresha huduma na kuleta mchango chanya zaidi kwa jamii.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora zaidi wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan. Alijulikana kwa bidii, nidhamu na uwezo wa kucheza vizuri sana hata katika presha kubwa. Ustadi wake wa kufunga pointi, ulinzi na uongozi ulimfanya awe wa kipekee. Michael Jordan aliongoza timu ya Chicago Bulls kushinda mataji mengi ya NBA na akaacha alama kubwa duniani kote. Zaidi ya vipaji, ninamthamini kwa sababu ya akili ya kushinda hakukata tamaa kirahisi na kila mara alilenga ubora. Kwangu mimi, Michael Jordan si mchezaji tu bali ni mfano wa kujituma, kujiamini na kufuatilia ndoto bila kukata tamaa.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole au fingerprint na naupenda kwa sababu ni wa haraka, salama na rahisi kutumia. Hunisaidia kulinda taarifa zangu muhimu bila kukumbuka nywila nyingi. Kwangu mimi, mfumo wa vidole ni njia ya kisasa na ya kuaminika ya usalama hasa katika vifaa vya kila siku kama simu au mfumo ya kazi. Hunipa uhakika kwamba taarifa zangu ziko salama salmini.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Pwani hunipa amani ya akili, ya wasafi na muda wa kutafakari. Kuona bahari, kusikia mawimbi na kutembea ufukweni, hunisaidia kupunguza mawazo na kurejesha nguvu. Pia napenda pwani kwa sababu hunikumbushe uzuri wa asili na kunipa nafasi ya kupumzika mbali na shughuli za kila siku. Kwangu mimi, kwenda pwani ni zaidi ya safari, ni tiba, ya roho na akili.

Ninamkumbuka sana mwalimu mmoja kutoka shule aliyekuwa na moyo wa kunitia moyo na kuniamini hata pale ninapojihisi sina uwezo. Alikuwa mvumilivu mkali kwa nidhamu lakini mwenye upendo mkubwa kwa wanafunzi. Alinifundisha si masomo tu bali pia kujiamini kuthamini juhudi na kutokata tamaa hadi leo ninapokumbana na changamoto yoyote na kumbuka maneno yake ya kunipa nguvu. Kwa kweli, mchango wake ulinisaidia kuwa mtu niliye leo.

Ndio, nimewahi kutembelewa ziwa na mtu. Kutembelea ziwa Victoria kulinipa utulivu mkubwa zaidi, upepo mwanana, mandhari ya maji na isiya ukaribu na asili. Ni mahali panapofaa kutafakari na kupumzika akili. Pia nimewahi kuwa karibu na mito hasa maeneo ya vijijini. Sauti ya maji yanayo tiririka hunipa amani na kunikumbusha uzuri wa maisha rahisi. Kwangu mimi, ziwa na mto ni sehemu za asili zinazoburudisha roho na kuwacha kumbukumbu nzuri sana.

Ninasherehekea siku kuu kwa kutumia muda na familia, tunakaa pamoja, kushirikiana chakula, kuzungumza na kushukuru kwa maisha na baraka tulizo nazo. Kwangu mimi, huo ndio msingi wa sherehe kuwa pamoja. Pia wakati mwingine, hushiriki baada au shughuli za kijamii kulingana na siku kuu husika. Sisherehekei kwa makelele makubwa sana napendelea sherehe zetu ziwe tulivu na za maana na zinazojenga mahusiano. Kwangu mimi, siku kuu ni wakati wa kushukuru kupumzika na kuimarisha upendo wetu.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli kwa kiasi fulani. Ninjia nzuri ya kufanya mazoezi kupumua hewa safi na kujituliza mawazo. Kuendesha baisikeli hunifanya njisikie huru na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Sipendi mbio kali na pendelea kuendesha taratibu hasa asubui au jioni. Kwa ngumimi, baisikeli si tu usafiri au mazoezi bali ninjia ya kutunza afya na kufurahia mazingira.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa kiasi fulani huwa si lazima iwe kitalamu hata kucheza kwa furaha nyumbani au kwenye sherehe unifanya nijisikie mchangamfu na kwa chilia mawazo. Napenda ngoma kwa sababu unisaidia kujieleza kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muziki. Kwangu mimi, kucheza ngoma si mashindano njia ya kufurahia wakati na kuipa roho furaha nyingi sana.

Ningependa kujaribu tenisi ninavutiwa kwa sababu unachanganya mazoezi ya mwili, umakini, wa akili na nidhamu. Tenisi hunisaidia kuboresha kazi, uratibu wa mwili na ustahimilivu. Zaidi ya hilo ni mchezo ninaoweza kucheza kwa burudani au kwa mazoezi ya kawaida. Kwangu mimi, kujaribu tenisi ni fursa ya kujifunza kitu kipya, kujisukuma zaidi na kufurahia mazoezi kwa njia ya kufurahisha.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kula chakula kwa utulivu na kujipa muda wa kupumzika. Huu ni wakati wa kuachana kidogo na majukumu ya kazi na kuupa mwili na akili nafasi ya kupumua. Maranyingi hutembea kidogo kuzungumuza na wafanyi kazi wenzangu au kukaa kimya nikitafakari. Kwangu mimi, mapumziko ya mchana ni muhimu sana. Hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu umakini na mtazamo mzuri.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa utulivu wa akili hewa safi, na nafasi ya kujitenga kidogo na kelele za maisha ya kila siku. Sauti za ndege na upepo kwenye miti hunifanya njisikie karibu zaidi na asili. Mimi, msitu ni mahali pa kutafakari, kurejesha nguvu na kupata amani ya ndani. Ni matembezi yanayolisha mwili na roho kwa pamoja. Husaidia sana na hunifanya kujihisi mkamilifu kamili.

Ningependa kutembelea mahali panapoitwa Fort Jesus, mahali hapa pana historia kubwa kuhusu biashara ya bahari hindi, ukoloni na mwingiliano watamaduni mbali mbali. Kutembea ndani ya ngome hii ni kama kurudi nyuma na kuelewa safari ya jamii zetu na taifa kwa ujumla. Kwangu mimi, kutembea maeneo ya kihistoria ni zaidi ya utalii ni kujifunza kutafakari na kutathmini mizizi yetu ili kuelewa vyema tulikotoka na kule tunakoelekea kwa sasa.

Kuhusu tatmini za kazi, ninajihisi kuwa ni jambo la muhimu na la kujenga. Naziona ni kama fursa ya kujitathmini, kujua nina chofanya vizuri na kubaini maeneo ninayohitaji kuboresha. Hata ingawa wakati mingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo, ninaamini zinasaidia kukua kitaaluma. Kwangu mimi, tatmini za kazi si adhabu bali ni muongozo mzuri sana. Zinapofanya kwa haki na wazi hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia hunisaidia kujifunza mambo mapia na kuongeza ubora wa huduma ni nayoitowa.

Ninataka kufika mahali ambapo nitakuwa mtaalam aliyekoma mwenye mchango mkubwa na unaonekana kwa watu ninawahudumia. Natamani kukua kita aluma kuongeza ujuzi wangu na hata kuwa chanzo cha msaada na ushauri unawaminika katika kazi yangu. Zaidi ya mafanikio ya kibinafsi, lengolangu ni kuacha alama inayo onekana na isio weza kusahulika. Pia ningetaka kuinua vivango vya kazi kusaidia wengine kukua na kuona atari ya kazi yangu ikiboresha maisha ya watu wengine. Kwangu mimi kufika mbali kazi ni siyo cheo peke mbali ni thamani ni nioawacha nyuma ndio inafaida zaidi.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo kama chess, draft au ludo hunisaidia kufikiria kwa umakini, kupanga mikakati na pia kufurahia muda na wengine. Napenda michezo ya ubao kwasababu sio ya kukimbizana sana lakini hujenga akili, subra na ushirikiano. Kweli, ninjia nzuri ya kuburudisha na kujenga mausiano kwa wakati mmoja.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Uzoefu wake ni wa kipekee sana. Sauti ya moja kwa moja nishati ya wasanii na furaha ya umati wa watu hufanya muziki uhisiwe kwa undani. Zaidi, tamasha hunipa nafasi ya kufurahia muziki kuachilia mawazo na hata kushiriki furaha na wengine. Kwangu mimi, mziki ni Tukio linaloburudisha na kuwacha kumbukumbu mzuri zisizosahaulika kamwe maishani.

Mwezi ninaopenda zaidi ni juni. Napenda juni kwa sababu hali ya hewa huwa ya wastani si joto kali sana wala baridi kupita kiasi. Ni mwezi unaofaa kufanya kazi, kutembea na kupanga mambo kwa utulivu. Pia juni hunipa hisia ya mwanzo mpya katikati ya mwaka, muda wa kujifikiria na kuweka mikakati ya miezi inayofuata. Kweli ni mwezi wenye utulivu, umakini na tija.

Ningependa kujifunza ujuzi unaonisaidia kuboresha kazi yangu na maisha kwa ujumla. Kwanza, ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuwasaidia wengine kuelewa kwa urahisi. Pia, ninahamu ya kujifunza ujuzi wa kiteknolojia hasa matumizi ya zana za kidijitali zinazorahisisha kazi na kuongeza ufanisi. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ujuzi wa uongozi na usimamizi wa muda ili niweze kufanya maamuzi bora na kufanya kazi kwa mpangilio. Kwangu mimi, kujifunza ujuzi mpya ni safari endelevu inayonijenga kunipa kujiamini na kunifungua fursa mpya za maendeleo.

Inashirikiana na timu kwa kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima, mimi husikiliza mawazo ya wenzangu, pia hushiriki mawazo yangu kwa uwazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Mawasiliano mazuri hujenga uaminifu na hupunguza migongano kazini. Pia najitahidi kusaidiana pale inapohitajika kama vile kuheshimu tufauti za maoni na kufanya kazi kwa lengo la pamoja. Mafanikio ya timu hutokana na ushirikiano heshima na kuwajibika pamoja.

Napenda zaidi filamu za drama na za kuhamasisha. Filamu hizi hunigusa kihisia na mara nyingi huniacha na somo la maisha au motisha ya kufanya kazi vizuri. Pia napenda filamu za hadithi za kweli na makala kwa sababu hunipa maarifa mapya na mata mtazamo halisi wa maisha. Kwa jumla napenda filamu zenye ujumbe mzito na maana kuliko zile za burudani ya haraka tu.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale nilipofanikiwa kukamilisha masomo yangu na kuanza kufanya kazi katika taluma ya farmasia. Hiyo ilikuwa hatua kubwa kwangu kwa sababu yalikuwa matokeo ya juhudi, subra na kujitolea kwa muda mrefu sana. Tukio hilo lilinipa mwelekeo mpya wa maisha kunijengea kujiamini na kufungua nafasi ya kuwahudumia watu kupitia kazi yangu. Tangu wakati huo, nilitambua kuwa ninawajibu mkubwa si kwa ajili yangu tu, mbali pia kwa jamii. Hilo ndilo tukio lilo nifanya nione maisha kwa uzito na maana zaidi.

Mafanikio makubwa niliopata kazini ni kuona atari chanya ya kazi yangu kwa watu ninaowahudumia. Nimefanikiwa kuwasaidia wagonjwa kuelewa matumizi sahihi ya dawa zao kuboresha ufasi wa matibabu na kuepuka madhara yasiyo ya lazima. Pia nimejenga uaminifu mzuri na wateja pamoja na wafanyi kazi wenzagu jambo lililo nifanya ni boreshe huduma na ushirikiano kazini. Kupitia uzoefu na kujifunza wendelevu, nimekua kitaaluma na kuwa na ujasiri zaidi katika maamuzi ya kazi yangu. Mafanikio ya kweli ni pale ninapofanya kazi na kuboresha mchango kwa wagonjwa.

Kwa kawaida, natumia muda wa saa chache kwa siku mtandaoni hasa kwa sababu ya kazi na kujifunza. Muda mwingi huenda kwenye kutafuta taarifa muhimu kuwasiliana na kujiongezea maarifa yanaohusiana na taaluma yangu. Hata hivyo, mimi hujitahidi kuweka mipaka ili nisitumie muda mwingi sana mtandaoni. Ninathamini pia muda wa kupumzika, kuzungumza na watu ana kwa ana na kufanya shughuli zisizohusisha skrini matumizi mazuri ya mtandao ni yale yaliyo na lengo na uwiano.

Napenda kutumia muda na marafiki kwa kuzungumza, kucheka na kubadilishana mawazo. Mazungumzo ya kawaida iwe ni tukikaa kunywa chai, kahawa au tukitembea jioni, hunijenga na kunipa faraja. Pia napenda kufanya shughuli rahisi pamoja kama kutembea, kusikiliza muziki au kushiriki mawazo kuhusu maisha na kazi. Kuwa na marafiki sii makelele makubwa, bali ni uwepo wa watu wanaunielewa kunieshimu na kunipa furaha ya kweli.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama, uzoefu huo ulinifundisha uwajibikaji, huruma na upendo. Kumtunza mnyama kunahitaji muda, subra na kujali, lakini pia kunaleta furaha na ukaribu wakipekee. Kwangu mimi, kufuga mnyama ni zaidi ya burudani ni somo la maisha kuhusu kujali kiumbe mwingine na kutamini uhusiano wakweli.

Ndiyo, napenda maua, maua hunifurahisha kwa rangi zake harufu nzuri na uzuri wake wa asili. Hunipa hisia ya utulivu na kunifanya ni tamini majabu madogo ya maisha. Maua ni ishara ya uzima, matumaini na upendo. Kuyaona au kuyatunza hunipa tabasamu na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili.

Napenda kuangalia nyota. Tendo hili hunipa wakati wa utulivu siku, hunipa wakati wa kuangalia anga lenye nyota na kunifanya nijisikie mdogo lakini mwenye shukrani kubwa sana. Hunisaidia kutafakari maisha, malengo na nafasi yangu katika ulimwengu. Kuangalia nyota ni njia ya kupumzisha akili na kujikumbusha kuwa kuna mengi makubwa zaidi ya changamoto za kila siku. Ni muda wa utulivu, mawazo na amani ya ndani.

Napenda kununua vitabu na vitu vya kujifunzia kwasababu huniongezea maarifa na kunisaidia kukua binafsi na kitaaluma, pia hunipa furaha ya kujitenga kidogo na kujijenga kiakili. Vile vile napenda kununua vitu muhimu vya matumizi ya kila siku hasa vinavyo husiana na afya na ustawi. Kwa ujumla mimi huvutiwa zaidi kununua vitu vyenye thamani ya muda mrefu si kwa anasa tu bali kwa manufaa halisi katika maisha yangu.

Njia ninayotumia kupumzika ni kujipa muda wa utulivu baada ya shugli za siku, napenda kusikiliza muziki laini kupumua kwa kina au kukaa kimya ni kitafakari. Hii hunisaidia kuondoa mawazo mengi na kurudisha amani ya ndani. Pia napenda kutembea kidogo jioni au kutumia muda nyumbani bila pressure yeyote kwangu mimi kupumzika si uvivu nikujitunza kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuatia kwa akili iliyo tulivu.

Napenda zaidi mkate wangano nzima na udhamini kwa sababu unalishe bora unishibisha kwa muda mrefu na ni mzuri kwa afya kwa ujumla. Hata hivyo, mara nyingine pia mimi hula mkate mweupe hasa ukiwa bado moto au ukiambatana na chai. Kwa ujumla, napenda mkate ulio na afya na ladha kuliko ule wa anasa tu.

Kila siku hutumia usafiri wa umma, hasa matatu, kulingana na mahali ninapokuenda, ni njia rahisi na inayopatikaba kirahisi katika shughuli za kila siku. Wakati mwingine, nikihitaji umbali mfupi au nikitaka kujitunza kiafya, mimi hutembea kwa miguu. Hii hunipa nafasi ya kufanya mazoezi mepesi na kutuliza mawazo. Kwa ujumla, mimi huchagua njia ya usafiri kulingana na umbali, muda na mahitaji ya siku husika.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na mtulivu. Mimi hua nayasikiliza kwa makini bila kujitetea haraka kwa sababu naamini kila maoni yanafunzo ndani yake hata kama sii yote ninayokubaliana nayo. Maoni chanya hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi vizuri na maoni ya kurekebisha hunisaidia kujiona kwa mtazamo mpana na kuboresha kazi yangu. Kupokea maoni ni sehemu ya kukua kibinafsi na kukua kitaaluma pia na ni ishara ya kujifunza bila kuwacha.

Ninapokuwa na msongo wa kazi, mimi hujitaidi kwanza kutulia nachukua pumzi ndefu na kujipa muda mfupi wa kupumzika ili nitulize mawazo. Baada ya hapo, mimi hupanga kazi zangu upya na kuanza na zilizo muhimu zaidi. Pia, mimi hujitaidi kuomba msaada au kushirikiana na wenzangu inapohitajika. Kwangu mimi kutulia kupanga kazi vizuri na kushirikiana na wengine hunisaidia kupunguza msongo wa kazi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Uzoefu huo ulinifurahisha kwa sababu ulinipa nafasi ya kuona ubunifu wa wasanii na kuelewa ujumbe unawasilishwa kupitia sanaa. Kutazama michoro, picha na sanamu hunifanya nitafakari na kuthamini vipaji tofauti. Kwangu mimi maonyesho ya sanaa si burudani tu bali ni njia ya kujifunza kupata msukumo na kupanua mtazamo wa maisha.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaranza na penda lugha hii kwa sababu inazungumuzwa katika inchi nyingi duniani na inaweza kunifungulia fursa zaidi za mawasiliano, kazi na utamaduni. Pia ningependa kuimarisha lugha nyingi za kimataifa ili kupanua uelewa wangu wa duniana kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti duniani. Kujifuza lugha mpya ninjia ya kukuza akili na kufungua milango mipia ya maisha.

Napenda kula katika mikahawa ya kawaida na utulivu, hasa ile inayotowa chakula safi na cha asili. Mimi hupenda sehemu zisizo na makelele mengi, ambayo naweza kula kwa utulivu na kufurahia mazingira. Pia napenda kula kwenye mikahawa ya chakula cha kienyeji kwa sababu ladha yake hunikumbusha nyumbani na hutumia viungo rahisi na vya asili. Kwangu mimi kula nje si anasa tu bali ni kufurahia chakula kizuri katika mazingira yanayotoa amani.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa kiasi fulani, kupanda milima hunipa changamoto ya kimwili na kiakili, na hunisaidia kujijenga uvumilivu na nidhamu, pia hunipa nafasi ya kufurahia mandhari ya asili na hewa safi. Kupanda milima si mazoezi tu bali ni safari ya kujitafakari na kujipima uwezo. Kufika kileleni hunipa hisia ya mafanikio na kunikumbusha kuwa kwa juhudi na subira mambo mengi yanawezekana bila pingamizi yoyote.

Uzoefu wakushangaza niliowai kupata ni pale nilipotambua athari halisi ya kazi yangu kwa maisha ya mtu, Kulikuwa na wakati nilipomsaidia mtu kuelewa matumizi sahihi ya dawa zake na baada ya muda alirudi kunishukuru akisema hali yake ilikuwa imeimarika sana. Sikutegemea maneno yake yangeniguza kiasi kile. Uzoefu huo ulinishangaza na kunifundisha kuwa hata hatua ndogo, ushauri mmoja sahihi au maelezo kwa subira yanaweza kubadilisha maisha ya mtu. Tangu siku hiyo, nilitambua kwa undani zaidi thamani ya kile ninachofanya na wajibu nilio nao kwa jamii.

Utaratibu wangu wa chai au kahawa ni rahisi na wa utulivu. Mara nyingi, mimi hupenda chai hasa asubuhi. Huwa nainywa taratibu nikiwa nimetulia nikijiandaa kiakili kwa majukumu ya siku. Wakati mwingine, mimi hunywa kahawa hasa ninapohitaji umakini zaidi. Si kwa wingi, bali kwa kiasi. Kwangu mimi kahawa au chai si kinywaji tu, ni muda mfupi wa kutulia, kutafakari na kuanza siku kwa mpangilio mzuri.

Napenda kutumia GPS zaidi, hunirahisishia safari kwa kunionyesha mwelekeo kwa wakati halisi, kunisaidia kuepuka kupotea na kunipa njia mbadala haraka. Pia, hunipunguzia presha hasa ninapokuwa kwenye eneo nisilolijua. Hata hivyo, ramani pia ninaidhamini kwa kuelewa picha ya eneo kwa ujumla. Kwa ufupi, nikihitaji uraisi wa kazi mimi hutumia GPS lakini nikitaka uelewa mpana wa safari ramani hunisaidia.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri. Wafanyikazi wanapoishimiana kusikizana na kufanya kazi kwa timu, kazi ufanyika kwa utulivu na ufanisi zaidi. Pia mazingira mazuri ya kazi huhitaji uongozi wa haki, ratiba ilio wazi na mgawanyo mzuri wa majukumu. Usafi, usalama na zana zinazofa huchangia zaidi. Zaidi ya yote kutamini mchango wa kila mfanyi kazi na kutoa nafasi ya kujifunza na kukua ndiko kuna kufanya mahali pa kazi pawe pazuli na pa kufutia.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kutuoa ushauri na elimu kwa wateja kuhusu matumizi sahi ya dawa. Napenda wakati ninaweza kumsaidia mtu kuelewa dawa zake jinsi ya kuzitumia kwa usalama na ni nini cha kuzingatia ili apate matokeo bora. Kwangu mimi, jukumu hili lina maana kubwa kwa sababu linaathiri moja kwa moja afya na maisha ya watu. Kuona mtu anaondoka akiwa na uelewa na matumaini hunipa furaha nakufanya nijivunie kazi ninayoifanya.

Kazi na masomo yangu ya husiana na taaluma ya famasia. Nimesomea famasia na nimejikita katika kazi ya kuhudumia jamii kupitia usimamizi sahihi wa dawa na ushauri wa kiafya. Kila siku, najihusisha na kuhakikisha dawa zinatumika kwa usalama kutoa maelekezo sahihi na kusaidia watu kuelewa matibabu yao vizuri sana. Kupitia masomo na uzoefu wa kazi yangu, nimejifunza umuhimu wa umakini, uadilifu na kujifunza endelevu. Famasia si kazi tu, bali ni wito. Ni wito wa kulinda afya, kuelemisha na kuwa msaada wakuaminika kwa wale ni nao wahudumia.

Ndio, napenda mvua kwa kiasi fulani, mvua hunipa hisia ya utulivu na huburudisha mazingira. Napenda hasa mvua nyepesi kwasababu huleta hewa safi na kufanya mazingira yawe ya kijani na yenye uhai. Hata hivyo, sipendi mvua nyingi sana zinazosababisha usumbufu. Kwa ujumla, mvua kwangu ni baraka ya asili na huburudisha moyo, ardhi na maisha kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi fulani, kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu, hunisaidia kuzingatia kazi vizuri na kuokoa muda ambao ungepotea kwenye usafiri, Pia, hunipa nafasi ya kupanga ratiba yangu kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, napenda iwe na uwiano. Wakati mwingine kufanya kazi mahali pa kazi, hunisaidia kushirikiana moja kwa moja na wenzangu na kubadilishana mawazo kwa urahisi. Kwa hivyo, kwangu mimi, mchanganyiko wakufanya kazi nyumbani na ofisini ndiyo unaofanya kazi kuwa bora zaidi.

Hapana siishi mahali nilipo zaliwa, nilizaliwa Migori lakini kwa sasa ninaishi sehemu nyingine kwa sababu ya kazi na majukumu ya maisha. Hata hivyo migori bado ni nyumbani moyoni, ndipo nilikulia, nikajifunza mengi na nikajengeka kama mtu. Ingawa ninaishi kuingine bado najivunia mahali nilipotoka na hulitambua kwa chimbuko la safari yangu ya maisha.

Ndiyo, nimewai kulima. Kulima kulinifundisha umuhimu wabidii, subira na kudhamini kazi ya mikono. Kwanzia kuandaa shamba kupanda hadi kusubiri mavuno ni mchakato unahitaji uvumilivu na juhudi. Uzoefu huo ulinifanya nidhamini chakula na kazi ya wakulima zaidi. Kweli, kulima si kazi tu bali ni somo la maisha. Lina fundisha kuwa matokeo mazuri huja kwa muda na juhudi za kweli.

Napenda kusoma zaidi kuliko kuandika, kusoma hunipa maarifa mapya, hunipanua mawazo na hunisaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu na fikra za wengine ninjia yangu kuu ya kujijenga binafsi na kitaaluma. Hata hivyo, kuandika nako ninakudhamini hasa pale ninapotaka kupanga mawazo au kueleza nilicho jifunza. Kwa ujumla kusoma hunijenga ndani na kuandika hunisaidia kutoa kilicho ndani. Lakini nikichagua moja kusoma ndiko kunanivutia zaidi.

Natumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayonipa utulivu na kunijenga. Mara nyingi napenda kusoma kusikiliza muziki au kutembea kidogo ili kutuliza mawazo baada ya shughuli za siku. Pia mimi hutumia muda huo kuwa na familia au marafiki kuzungumza na kupumzika pamoja. Muda wa bure ni muhimu sana kwa kupumzisha akili, kurejesha nguvu na kujianda vizuri kwa majukumu yanayofuata.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia ni muhimu katika maisha ya kisasa. Siku moja bila kutumia inaweza kuwa na manufaa. Hunipa nafasi ya kupumzika kiakili na kuzingatia mambo ya msingi ya maisha. Katika siku hiyo, ningetumia muda kusoma, kuzungumuza na familia ana kwa ana au kufanya matembezi. Kwangu mimi, kuwacha teknolojia kwa muda hunisaidia kupata utulivu na kusawazisha maisha.

Napenda kuwasiliana na watu kwa mazungumuzo ya ana kwa ana inapowezekana kwa sababu hii hunisaidia kuelewa hisia na mutazamo wa mtu vizuri zaidi. Mawasiliano ya moja kwa moja hujenga maelewano na uaminifu. Pia mimi hutumia simu au ujumbe pale ambapo mawasiliano ya ana kwa ana hayapatikani. Hata hivyo, katika njia zote, mimi hujitahidi kuwasiliana kwa uwazi heshima na kusikiliza kwa makini kwa sababu mwasiliano mazuri ndio msingi wa mausiano mema.

Utaratibu wangu wa kila siku huanza kwa kuamuka mapema na kujipa muda wa kutulia. Huchukua dakika chache kutafakari na kupanga mawazo ya siku. Baada ya hapo, hujiandaa kwa utulivu na kunywa chai ili kuupa mwili nguvu ya kuanza siku. Kisha, hupitia ratiba ya siku, nikihorodhesha kazi muhimu, inazopaswa kufanya. Wakati mwingine, hutembea kidogo ili kuamusha mwili. Kwa ujumla, asubuhi yangu inalenga utulivu mpangilio na maandalizi mazuri ya siku nzima.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, nayapenda kwa sababu ni yenye lishe na husaidia kuimarisha afya ya mwili. Mara nyingi, mimi huyanywa peke yake au pamoja na chai hasa asubui. Hata hivyo, hunywa kwa kiasi kinachofaa. Kwangu mimi, maziwa ni sehemu muhimu ya lishe bora na huchangia nguvu na ustawi wa mwili wa binadamu yeyote.

Ninaishi katika eneo lenye utulivu na mazingira safi, ni mahali panapofaa kwa kuishi na kufanya kazi kwa sababu kuna usalama wa kutosha na huduma muhimu kama maduka, masoko na usafiri wakaribu. Ninapenda mahali ninapoishi kwa sababu pananiwezesha kupata muda wakupumzika baada ya kazi na kuishi kwa mpangilio. Ingawa si mahali nilipozaliwa, nimeweza kulifanya liwe kama nyumbani kwa kujenga mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka. Kwaangu mimi, mahali ninapoishi ni sehemu ya utulivu, salama na maisha ya kila siku.

La hasha, sipendi sana kuvaa vipuli napendelea muonekano wa kawaida na usio na mapambo mengi. Hata hivyo, na waheshimu na kuwathamini wale wanaovaa vipuli kama sehemu ya mtindo wao binafsi. Kwangu mimi, kilicho muhimu zaidi ni starehe na unadhifu kuliko mapambo mengi katika mwili wangu.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi humshukuru mungu kwa uhai na afya, kisha hujiandaa kwa siku kwa kufanya usafi binafsi, kupanga shughuli za siku na wakati mwingine kufanya mazoezi mepesi ili kuamsha mwili. Baada ya hapo, mimi hula kifungua kinywa na kuanza majukumu ya siku.

Mfanyibiashara bora zaidi ni yule anayechanganya maono nidhamu, uadilifu na uwezo wa kutatua matatizo ya watu. Sio tu kuhusu kupata faida bali ni kuhusu kujenga dhamani ya kudumu. Kwa mfano, Jeff Bezos anatajwa mara nyingi kama mfanyi biashara bora kwa sababu alianza biashara ndogo ya kuuza vitabu mtandaoni na akaikuza hadi kuwa kampuni kubwa ya kimataifa. Mafanikio yake yalitokana na kuwa na maono ya muda mrefu, kuweka mteja mbele ya faida kuwa tayari kujaribu kushindwa na kujifunza nidhamu na uvumilivu mkubwa.

Ndiyo, ninafuatilia matukio ya kimataifa, kufatilia habari zinazohusu siasa, uchumi, afya, teknolojia na maswala ya kijamii ili kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi yanavyoweza kuathiri maisha ya watu kwa ujumla. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana na kutoa maoni yenye ufahamu mzuri.

Kusubiri kwenye mstari unifanya ni jihisi kutokua na subira kidogo hasa kama kuna ucheleweshaji bila maelezo. Hata hivyo, hujitahidi kubaki mtulivu na kuvumilia ni kitumia muda huo kufikiria au kuangalia mazingira yangu. Wakati mwingine, mimi husubiri kwa utulivu ni kijikumbusha kuwa kila mtu yuko kwenye hali hiyo hapo.

Hujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa mawasiliano ya heshima kusikiliza maoni yao na kushirikiana kwa uaminifu. Mimi ujitahidi kuwa mkarimu kusaidia inapowezekana na kutatua tofauti kwa njia ya amani. Pia, mimi huamini katika kufanya kazi kama timu kwani mahusiano mazuri huongeza ufanisi na mazingira chanya kazini.

Wakati wafuraha, mimi hujifurahisha kwa kushukuru kushiriki furaha hiyo na watu wanaonipenda na kufanya mambo ya nayonipa amani kama kusikiliza muziki, kucheka au kupumzika. Pia, mimi hupenda kuadhimisha mafanikio madogo na makubwa kwa kujikumbusha safari niliopita na motisha ya kuendelea mbele.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia, marafiki na wenzangu. Pia mimi hutumia kupata taarifa, kusoma habari, kujifunza mambo mapia mtandaoni na wakati mwingine mimi huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video.

Ninaposherekea siku yangu ya kuzaliwa, mimi huanza kwa shukrani kwa mungu kwa zawadi ya uhai na safari niliyopitia. Si lazima iwe sherehe kubwa. Mara nyingi mimi hufurahia siku hiyo kwa utulivu, nikiwa na familia au marafiki wa karibu. Mimi hupenda kula chakula kizuri, kushiriki vicheko na wakati mwingine mimi hujiburudisha kwa kujitunza mwenyewe kwa kupumzika au kufanya jambo ninalolipenda zaidi. Pia, mimi hutumia siku hiyo kutafakari maisha, kujipanga malengo mapya, na kujiambia maneno ya motisha kwa mwaka unaofuata.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaonisaidia kukua binafsi na kitaaluma, mfano kujifunza teknolojia mpya kuboresha marifa ya biashara au kupata ujuzi wa mawasiliano bora na watu. Pia ningependa kujifunza lugha mpya na mbinu za kujitunza kiafya ili kuwa na maisha yenye usawa na mafanikio zaidi.

Filamu ninayoipenda sana ni ile inajulikana kwa lugha ya kimombo kama the pursuit of happiness Naipenda kwasababu ina ujumbe wenye nguvu kuhusu uvumilivu, imani na kutokata tamaa Hata unapokutana na changamoto kubwa maishani Filamu hii inaonyesha safari ya mutu anaepitia umasikini na vikwazo vingi lakini anaendelea kupigania ndoto yake kwa bidi na subra. Inanifundisha kwamba hali ya sasa haimanishi mwisho wa maisha na kwamba jitihada za kweli zinaweza kubadilisha hatma. Zaidi ya burudani filamuhii hunipa motisha ya kuendelea kusonga mbele, kujiamini na kudhamini juhudi ndogo ndogo nazozifanya kila siku kuelekea mafanikio.

Ukweli ni ninapenda hadithi za ajabu. Hunivutia kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria, hunipa nafasi ya kuona mambo kwa mtazamo tofauti, na huchochea ubunifu. Hadithi hizi pia mara nyingi huwa na mafunzo ya kina kuhusu maisha, ujasiri, na matumaini hata kama zinahusisha mambo ya kimiujiza au yasiyo ya kawaida.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia hunifanya nijisikie nipo nadhifu na kujiamini na pia hunisaidia kujikinga na jua au baridi kulingana na hali ya hewa ya siku hiyo au msimu huo. Zaidi ya hayo, kofia ni sehemu ya mtindo na hunipa mwonekano ninao upenda zaidi.

Kinachonifanya nifurahi zaidi ni kuona matokeo ya juhudi zangu. Iwe ni kufanikiwa kwa lengo fulani kumsaidia mtu na kuona amefaidika au kutumia muda mzuri na familia na watu ninawapenda. Pia hunifurahisha kujifunza jambo jipya na kuhisi ninakua kila siku maishani.

Napenda kula wali, hasa ukiwa umeandaliwa vizuri na kuliwa pamoja na mboga au nyama iliokaangwa vizuri na kiasili. Hata hivyo, ugali nao ni chakula kizuri sana na huleta nguvu nyingi mwilini. Kwa hivyo, mimi hula hivyo vyakula vyote kulingana na mazingira na kilichoandaliwa.

Kwa kawaida, huangalia au kungoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasa asubuhi kuanza siku na mchana au jioni ili kufuatilia majibu muhimu. Hata hivyo, mimi hujitahidi kutozifuatilia kwa kila wakati ili kwepuka usumbufu na kubaki makini na majukumu mengine ya hiyo siku.

Nafanya kazi vyema saidi wakati wa asubuhi, wakati huu akili iko tulivu na nguvu ziko juu. Kipindi hiki unisaidia kuzingatia kwa urahisi, kupanga kazi vizuri sana na kukamilisha majukumu muhimu kabla ya shuguli za siku kuongezeka.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunivutia kwa sababu hunirahisishia kazi, huniongeza ufanisi na hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya. Pia, hunisaidia kwenda sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa na kuboresha uwezo wangu katika kazi na maisha ya kila siku.

Napenda muziki wa injili na wakutia moyo kwa sababu hunipa amani ya moyo, tumaini na nguvu ya kuendelea mbele. Muziki hunisaidia kutafakari maisha kushukuru na kuiimarisha imani yangu hasa wakati wa changamoto. Miongoni mwa wasanii ninawapenda ni Kirk Franklin kwa sababu nyimbo zake zinachanganya ujumbe wa kiroho, matumaini na uhalisia wa maisha. Pia mimi hupenda muziki wenye maneno yenye maana, sauti tulivu na midundo inayochangamsha bila kelele nyingi.

Napenda rangi tulivu na laini kwa ukuta wa chumba changu hasa nyeupe, krimu au samawati hafifu. Rangi hizi hunipa utulivu wa akili, hufanya chumba kionekane safi na pana, pia hunisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu kazini.

Ninapotaka kustarehe, mimi hujitenga kidogo na kelele na shuguli nyingi, mimi hupenda kupumzika kwa utulivu, kusikiliza muziki laini, au kusoma kitu kinacho nivutia, wakati mwingine hutumia muda na watu wakaribu. Mimi huzungumza kwa utulivu au kufanya matembezi mafupi ili kupunguza mawazo na kurejesha nguvu.

Siku za mvua, mimi hupenda kufanya shughuli za ndani ya nyumba, mara nyingi husoma vitabu au makala, kusikiliza muziki laini au kuangalia filamu. Pia, mimi hutumia muda kupanga kazi zangu, kujifunza jambo jipya mtandaoni au kufanya mazungumuzo ya utulivu na familia. Mvua hunipa hisia ya utulivu, hivyo huifanya siku iwe ya kupumzika zaidi na kutafakari.

Natumia simu yangu kwa mawasiliano kupata taarifa na kujifunza. Mara nyingi huitumia kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia, marafiki na wenzangu. Pia huitumia kusoma habari, kutafuta taarifa, mtandaoni na kujifunza mambo mapya kupitia video au makala. Kwa nyakati za mapumziko, mimi huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video. Hata hivyo, hujitahidi kuitumia kwa kiasi ili isiniathiri muda wa kazi, familia au mapumziko yangu.

Nasherekea mwaka mpya kwa utulivu na shukrani, mimi hutafakari mwaka uliopita, na utafakari mafanikio, changamoto na mafunzo niliopata, kisha hujiwekea malengo mapya kwa mwaka unaoanza. Mara nyingi mii hutumia muda huo na familia au marafiki wa karibu kama vile kula chakula kizuri kuomba na kujipa motisha wa kuanza mwaka mpya kwa mtazamo mpya.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa maneno ya kutia moyo kuwapongeza wanapofanya vizuri na kuwasaidia wanapokutana na changamoto. Pia, mimi hujaribu kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii, kusikiliza mawazo yao na kuwaheshimu kwa kufanya hivo, mimi hujenga mazingira chanya yanayohamasisha kila mtu kufanya kazi vizuri zaidi.

Napenda kuandika zaidi kwaababu hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa uwazi. Kuandika huniruhusu kufikiri kwa kina na kutoa ujumbe ulio eleweka. Hata hivyo, pia napenda kuongea inapuitajika hasa katika mawasiliano ya moja kwa moja au kushirikiana na wingine.

Napenda kuvaa nguo nadhifu na zinazo starehesha, mimi hupenda mavazi ya kawaida yalio safi na rahisi lakini pia huvaa nguo rasmi inapobidi. Cha muhimu zaidi kwangu ni nguo ziwe safi, zilingane vizuri na zinifanye nijisikie huru na kujiamini.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale yaliolenga mawasilino bora, nidhamu ya kazi na utatuzi wa matatizo. Mafunzo haya yamenisaidia kuelewa jinsi ya kushirikiana vizuri na watu wengine, kushughulikia changamoto kazini kwa utulivu na kufanya maamuzi sahihi. Pia mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda yamekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza ufanisi wangu na kunisaidia kukua kitaaluma.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krisimasi kwa sababu huleta familia na marafiki pamoja. Ni wakati wakushukuru kushirikiana na kuonyesha upendo na hata kusaidiana. Pia kupenda hali ya furaha mapumziko na kutafakari maana ya maisha wakati wa sherehe hiyo ya krisimasi.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti husaidia kugawana majukumu na hufanya kazi iwe nyepesi na yenye matokeo bora. Hata hivyo pia naweza kufanya kazi peke yangu inapohitajika hasa kwa kazi zinazohitaji umakini na utulivu mwingi.

Ninapokutana na tatizo kazini huanza kwa kulielewa vizuri kabla ya kuchukua hatua. Hukusanya taarifa kusikiliza maoni ya wengine na kuchambua chanzo cha tatizo hilo. Kisha hupendeza au kuchagua suluhisho linalofaa kulijaribu kwa utulivu na kufuatilia matokeo. Mimi huamini katika mawasiliano ya wazi uvumilivu na kujifunza kutokana na makosa. Ili kuboresha kazi siku zijazo.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni Citizen TV kwa sababu hutoa habari kwa wakati vipindi vya kielimu na maudhui yanaohusiana na maisha ya kila siku. Pia wakati mwingine hufuata mifereji mingine kulingana na vipindi maalumu hasa habari za kitaifa na kimataifa.

Napendelea kusimamiwa hasa katika mazingira yenye mwongozo mzuri na mawasiliano wazi. Kusimamiwa hunisaidia kuelewa matarajio, kuboresha utendaji wangu na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Hata hivyo, pia niko tayari kusimamia wengine inapohitajika kwa kufanya hivyo kwa haki ushirikiano na kuwaheshimu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, huleta furaha na kicheko na hunisaidia kupumzika na kusahao mawazo ya kazi. Pia, huona ni njia nzuri ya kuwafahamu watoto vizuri, kuwapa upendo na kujifunza kutoka kwenye ubunifu na furaha yao ya asili kutoka moyoni mwao.

Mimi huhifadhi pesa kwa kupanga bajeti kueka akiba kidogo kidogo mara kwa mara na kutanguliza mahitaji muhimu kabla ya matumizi mengine Pia hujitahidi kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kueka malengo ya kifedha ili akiba iwe na mwelekeo na nidhamu.

Ninapokutana na mabadiliko kazi ni, huyapokea kwa mtazamo chanya na akili iliyo wazi, hujiweka tayari kujifunza mambo mapia kuulizwa maswali pale inapohitajika na kujirekebisha kulingana na hali mpya pia hushirikiana na wenzangu ili kuelewa mabadiliko hayo vizuri na kuhakikisha yanafanyika kwa ufanisi bila kuadhiri ubora wa kazi.